Ninapenda sana kuogelea. Kuogelea ni jambo ambalo ninapenda sana kulifanya. Hasa wakati wa free time. Huwa ninapenda sana kutembelea maeneo ya kuogelea. Mana nyingi kama sina wakati wa kufika baharini, Basi huwa ninaenda katika sehemu, ambazo ziko na vidimbwi vya kuogelea ama swimming pools. Hapa huwa ninaogelea. Kuogelea ni jambo muhimu sana katika maisha. Sababu ni mojawapo ya kitu ambacho unaeza kifanya na ujiokoe katika maisha. Kwa mfano basi unapojua kuogelea, mara nyingi unaweza jikuta. Katika hali ambayo hii uwezo wa kuogelea unahitajika. Kwa mfano kunaeza kuwa mtoto ana, ama mtu ana-drown kwa maji, Basi unapokuwa na huu uwezo wa kuogelea, Mara nyingu, unaweza kuokoa maisha. Kwa mfano mtu unaeza kuwa umejaa Alafu kuna mtu alikua anajaribu kuvuka, na ashindwe na kuvuka kwa sababu ya maji mtu mwenye uwezo wa kuogelea, Basi hapa anaweza akachua fursa ile, na kusaidia katika hali kama ile. Ama basi, yeah, hiyo ndio hiyo ndio ni jambo muhimu sana ambalo inanifanya mimi niwe napenda kuogelea. Nikajifunze mbinu zaidi na zaidi za kuogelea. Basi ninapofanya hivo, Ninajipata niko vizuri. Na mara nyingi ninapenda kutembelea, Hii sehemu ya bahari kuogelea. Ninapofika baharini, basi ama ninapofika katika ufukwe wa bahari pwani, huwa napenda sana kuogelea.

Shule ninakumbuka sana, ule wakati wenye Nilikuwa ninazawadiwa kwa ajili ya kupita katika masomo Hii ni kumbu kumbu ambayo kila nikiikumbuka Ninajitia moyo ya kuwa ninaweza Ninajitia moyo ya kuwa ninaweza kufaulu ama ninaweza kufanya vizuri. Na hii inanitia motisha hata katika kazi ya kuwa siangalii venye watu wananiona ama siangalii venye mtu anaweza nifikiria nina angalia ule uwezo ambao niko nao. So, ninapokumbuka basi jinsi nilivyokua nikizawadiwa kwa zawadi mbali mbali shuleni, huwa inanipea motisha sana, kwa kufanya kazi hata pasipo na ile ile kusukumwa na mtu. Ya so, ninapofanya kazi ama kumbu kumbu hii ya shule Basi mara nyingi huwa inanirudisha Ninapokumbuka, inanifanya niweze kufanya kazi kwa bidii Kwa sababu, najua yapo, yapo matokeo mazuri. Nitafanikiwa siku moja, nitafanikiwa katika hili ama lile ninapofanya bidii, ninapojitia nira katika kazi, hatimaye basi siku moja huenda Nikafanikiwa zaidi na zaidi. So, hizi kumbu kumbu za shule ni muhimu sana kwangu zinanitia motisha, zinanipea motisha ya kufanya kazi, zina nipea motivation So, ni nzuri sana, ni nzuri sana. Wakiwapokea zawadi ni nzuri, na pia najua ninapofanya kazi kwa bidii Kuna zawadi yenye nitapewa Hata isipokuwa zawadi, lakini ule, yale matokeo yakiwa mazuri, ama yale malengo yangu ya kazi yakifanikiwa Basi hatimaye nita, nitavikwa taji, nya.

Ninapo kuwa na furaha ama ninapo furahia nyumbani uwa mara nyingi ninapenda kushirikisha wenzangu ninapenda kushirikisha wale watu ambao wame nizunguka ninapenda sana kushirikisha familia yangu wajue je ni hii ni raha imetokana na nini Hii raha imetokana wapi So ninapo washiriki kabasi Tunafurahia pamoja na furaha ya pamoja ni nzuri sana ama inapendeza zaidi kuliko furaha yako pekeyako So ninapo furahia wa maranyigi Ninapenda kushiriki sana na familia kwa sababu furaha mafanikio huleta furaha na mafanikio si ya mtu binafsi mara nyingi Anasababishwa na watu wengi familia pia inaezafanya nini Inasababisha mafanikio Kwa hivyo ninapo fanikiwa Nina jua sio mimi peke yangu Sio mimi peke yangu ambaye nime take part Kwa hiyo kwa iyo mafanikio Kuna watu ambao wamekua upande wangu wamekua wakini saidia Kwa hiyo sasa ninapo pata fursa hiyo ya kufurahia Basi huwa nawa Nawajuza ama ninawa Ninawa leta pamoja na wao na wakaweza kufuraia pamoja na mimi So tunapofuraia pamoja huwa ni muhimu sana na inaleta Inaleta Inaleta ama Inaleta umoja katika familia So napenda sana kuwashirikisha ni pindi tu napofuraia Pindi tu napofurahi kile chanzo cha furaha kile chanzo cha furaha ni lazima niwashirikishe Iwapo wako na mchango wowote katika furaha ile ya so napenda sana kuwashirikisha jambo la kuwashirisha wengine unapofraha basi unapofurahia basi Hata hutoa ile duku duku ya kuwa eh pengine huyu anafurahia kwa sababu kitu fulani kibaya kimetendeka kwa mwenzangu Lakini ninapo wafraha ni ninapo wafahamisha Basi nao wanapata kufurahi sababu wanajihisi ya kuwa niko pamoja na wao So na wanahisi yakuwa si eti mtu fulani ameanguka ama hamefeli mahali fulani ndio maana mi nafurahia Mi ninapowashirikisha basi hata wanajua Yakuwa wazi huyu hafurahi kwa sababu ya hili na lile Bali anafurahia sababu ya hili, hili na hili Basi tunapata kufurahia pamoja.

Ninapenda filamu za vichekesho Filamu za vichekesho ni filamu muhimu sana katika maisha ni muhimu sana ni katika sehemu ya maisha Kwa sababu panapo kichekesho Basi hatimaye hata mtu yale mawazo ya na muisha kule kuhuzunika kuna muisha kule kuwa hajui afanye nini Pia nako kuna mtoka Kwa hivyo basi mtu anapotazama filamu hizi za vichekesho ni muhimu na inampea raha katika maisha Inamfanya uoga fulani uweze kumtoka yani kitu flani kiweze kutoka katika maisha yake kitu ambacho kilikuwa pengine kinampea stress Anakisahau Napindi tu anapukisahau Basi anapata kuwa na na maisha mazuri anapata kuwa na anapata kuwa na furaha na anaanza tena kujenga maisha yake vizuri ndio mana ninapenda sana Filamu hizi za vichekesho Yeah filamu za vichekesho huwa ninavipenda sana Ninazipenda sana na hata ninapo choka basi unapotazama filamu hizi za vichekesho Hatimaye unapata kule kupumzika unapata Kuna jambo lenye lina kutoka kwa maisha na unakua vizuri Kwa hiyo unapokuwa na unapo vitazama hizi filamu za vichekesho Basi hatimaye najipata ninafurahia sana na ninapata nikona kitu kipeza katika maisha.

Ninapenda sana kula wali saa za jioni hii ni kwa sababu chakula hiki hakina si kizito sana na haki hitaji nguvu mingi katika kusagwa saa najipata unapokula ninapokula chakula hiki Kinanipea utulivu usiku. Ya na pia sababu usiku ni wakati wa kupumzika Hakuna kazi yoyote ambayo ninafanya wakati wa usiku Basi ninapokula chakula hiki chepesi huwa kinanipea mda mzuri wa kupumzika. Ya na kupanga mambo ya siku inayofuata. Ya so chakula ninachokipenda sana jioni ni wali. Basi inaeza kwa wali na kwa maharagwe, pojo ama kwa kitoweo kingine kile ambacho kina kinaambatana na wali. Ya hiki ndo chakula ambacho ninakipenda sana. Amba kwa sababu ni chepesi na hakihitaji nguvu nyingi katika kusagwa Kwa hiyo napenda sana kukula mchele Wakati wa usiku ama wakati wa jioni na hii pia inasaidia katika ku kuimarisha, kuimarika hata kiafya pia. Sababu gani? Mwili unapopumzika usiku, unahitaji uwe hauna, hauna kazi nyingi ya kufanya. So unapata ukiamka asubuhi basi Wakati umekula chakula chepesi Una urahisi sana wa kulala usingizi mzuri, usingizi mwema usingizi ambao hauna hauna matatizo mengine. So kuna kupumzika sana Wakati wa usiku.

Ninapenda kupeleka baisikeli ama kuendesha baisikeli sana na hii ninaifanya kila siku Kila siku mimi huwa ninaendesha baisikeli na baisikeli ni rahisi na baisikeli unaweza ingia nayo sehemu yoyote ile Kwa sababu unapofika sehemu ambayo baisikeli haiwezi tembea baisikeli ni rahisi kuinua, kwa hivyo unaweza inua, unaweza ibeba na kuzidi kuenda mbele na ok, kupeleka baisikeli pia ni zoezi muhimu sana ni moja wapo la zoezi kupeleka upelekaji wa baisikeli unapeana zoezi katika mwili So unapopeleka baisikeli basi huwa ni sawasawa na unajiweka katika zoezi na zoezi hili la kupeleka baisikili basi ni muhimu kwa sababu lina linajumuisha karibu viungo vyote vya mwili Kila kiungo basi huwa kina take part katika kupeleka baisikeli ni muhimu sana kupeleka baisikeli Mimi hupenda kuendesha baisikeli kila siku na hii ndiyo usafiri ninautumia wakati ninaenda kazi Kwa hiyo ninapeleka baisikeli asubuhi Nikienda kazi na ninapo toka kazi pia ninapeleka baisikeli na nikiwa kazini pia Ninapo jihisi kupeleka baisikili huwa nachukua na ninapeleka Ninapenda sana Ninapenda sana kuendesha baisikeli sababu imenisaidia katika kuimarisha afya yangu katika kuimarisha mwili wangu na hii imenisaidia sababu hata si rahisi sana Nigonjeke ama si rahisi sana nipate magonjwa yanayo husiana na matatizo maybe ya kiafya ya so mimi ninapenda sana kupeleka Hii baisikeli ninapenda sana kupeleka baisikeli na wakati wote ule ninapo jihisi kupeleka huwa ninaipeleka ya so inasaidia katika sana inasaidia sana kukatika kuimarisha mwili katika ku maintain mwili wako ya so kupeleka baisikeli Basi hakika mwili wako utakuwa tu vizuri utakuwa sawa Hautakuwa na ule yale mafuta mingi hutakuwa na mafuta mafuta ya so mwili wako tu utakuwa ya you avoid the obesity Obesity katika mwili hautaipata sababu utakuwa unapeleka sababu ya kupeleka upelekeji wa baisikeli ya so mimi napenda sana kupeleka baisikeli na ningependa kushauri wenzangu pia waweze kupenda kupeleka baisikeli sababu gani ili waimarishe miili yao kupeleka baisikeli hata si lazima uende jimu kupeleka baisikeli basi wewe utakua imara tu utakua sawa katika kiafya.

Ninapenda sana kusoma habari mtandaoni habari mtandaoni kwa sababu hii unaweza iaccess wakati wowote Tukilinganisha na gazeti kwa mfano sehemu inayotoka gazeti basi ukitaka kukusoma gazeti, utasoma gazeti la wiki iliopita huwezi pata gazeti la leo na leo, kwa hivyo sasa unapotegemea habari kwa magazeti mara nyingi utajikuta uko nyuma na habari utapata jambo lime, lilitendeka wiki iliopita wewe kwa sababu sasa hauna uwezo wa ku weza kupata gazeti kwa wakati unapata unachelewa kupata ile habari Sasa hii inahuzunisha sana Inahuzunisha sana alafu sio sehemu zote ambazo haya magazeti yanaeza fanya nini, yanaweza fika, kuna sehemu hizi ambazo ziko huku ndani remote areas, ambayo hata kwa nini basi gazeti litakalofika huku ni lile lenye linafungiwa samaki tu Lakini si gazeti la wewe usome, usome habari So mara nyingi ndio maana ninapenda kusoma habari katika mtandao. Ninapenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu tukio linapojiri tu nina uwezo wa kulifikia ama kulisoma kuliko jambo limetokea leo ninangoja gazeti pengine la kesho ambalo litafika huku wiki ijayo ili nipate kupata habari zile lakini ninapotumia mtandao pindi tu jambo linapotokea basi mimi ninakuwa na fursa ile ya kupata ile habari kwa wakati so ukitumia mtandao hakuna habari itakayokupita Hautaachwa nyuma kihabari na na pia pia napenda kutumia mtandao katika kusoma habari Kwa sababu mtandao hua hausahau unaweza kupata habari ambazo zilitokea kitambo na uzipate leo wakati unapozihitaji pengine Yeah, you can make reference Lakini kwa gazeti, gazeti pindi tu, unapolisoma halina maana tena, bora tu, utalitumia katika kufunga samaki, kufungia mandazi na vitu zingine vile lakini hautalihifadhi gazeti Ili usome habari wakati mwingine. Yeah, so ndio maana mimi hupenda sana kusoma habari katika mtadao Kwa sababu unaweza kufanya utafiti wa habari hizo baadaye katika kulinganisha matukio tofauti tofauti. Tukio hili limetokea leo lingine itakua kesho, lingine kesho kutwa, basi unapokua katika mtandao, unaweza kufuatilia hili tukio, limetukia mara ngapi, limetukia vipi, ni nani aliisababisha ya kwanza, nani amesababisha ya pili na hatimaye basi unapopata ile, unaweza kufanya utafiti, unaweza kufanya utafiti alafu pia napenda mtandao kwa sababu gani, kuna habari za kila aina, kuna habari za kila pembe, kuna habari za kila mahali, yeah sasa pindi tu inapochapishwa Basi unaeza kupata habari ile, unaeza kupata ujumbe ule, yeah so ni muhimu sana kutumia mtandao kuliko magazeti, ndio maana mimi napenda sana kutumia mtandao kuliko kutumia magazeti.

Ninapenda sana kipindi cha matangaso Tika televisisheni hiki ni kipindi ambacho Ninaweza kujua matukio tofauti tofauti duniani na ninaweza kufahamu ni mambo gani ambayo yametokea katika sehemu tofautitofauti za dunia ama ata za nji So ninapotazama basi kipindi hiki saa kipindi cha televisheni huwa ninapata kujua ni nini kinachoendelea katika dunia, katika inchi zingine katika inchi yangu mwenyewe katika sehemu ambayo ninaishi katika sehemu ambazo marafiki zangu wanaishi na pia ninapata kupata fursa ya kujua ni mifumo gani ya biashara ambayo iko katika soko soo ninapopata ujumbe kama huu ni muhimu sana hata katika biashara na punde tu basi habari zinapoisha huwa napenda sana kutazama kipindi cha biashara hapa nina uwezo wa kuona wana biashara tofauti tofauti ambao wamebobea katika biashara na jinsi wanafanya ili kuezesha biashara zao ziezi kupanuka na zieze kuendelea So nikipata ninapotazama hili Basi nami ninajua jinsi nitakavyofanya katika biashara yangu Hili nikaweze kufanya nini kufanikiwa kama wengine So ninapopata fursa hii basi hua nina uwezo wa kupanua mawazo yangu katika biashara So mawazo yanapopanuka basi yanaleta mazao katika biashara na ninaweza kuzalisha kabisa ama ninaweza kuzalisha zaidi katika biashara So ninapenda sana kutazama kipindi hivi vya biashara na zaidi tena baada ya hicho kipindi cha biashara basi kuna kilimo biashara, mara pia kilimo biashara ambapo hii ni biashara ambayo imechanganywa na kilimo ama kilimo ambacho kinaushisha biashara So ninapopata nini kama hii basi Ninaweza kujua ni mikakati gani ambayo wenzangu huweka Hili wafanikiwe katika kilimo biashara ama katika biashara zao za kilimo ninapopata basi fursa hii huwa inanijenga sana sababu bibi nami ni mwana biashara ni mkulima pia na pia ni mfanyikazi So ninapofanya hivi huwa ninajijenga kimaisha na ninapo tazama habari pia Ninaweza kujua ni jambo gani ambalo ama ni matukio gani ambayo yanaweza itatokea ama ni tukio gani ambalo limetokea na linanipaa sana nifanye nini Nikapate kulishugilikia ipasuavyo so ninapopata fursa hii basi huwa ninatazama vipindi vya habari na baada ya habari moja kwa moja naenda biashara na baada ya biashara naenda kilimo biashara.

Ninapenda mfumo wa android ambayo hii ni smartphone. Smartphone ni ni simu ambayo ni muhimu sana, yeah, ni muhimu sana katika, katika, katika maisha ya kisasa. Kwa sababu hii iko na kila kitu so ninaputumia huu mfumo wa, wa android ama wa smartphone hii inaniwezesha kupata habari tendete. Kila wakati habari inapojiri basi mimi ninatumia simu ili ku Ili kuweza kuaccess ama kuona habari hizi katika mtandao. So, na pia iko na hii feature ya videos, yaani unaweza kuona matukio tofauti tofauti ambayo yako yanafanyika katika nchi zingine na hata katika nchi yako pia. Na pia hii nini ya smartphone una uwezo pia wa kufanya mikutano na wengine kwa njia ya Zoom ama Classroom, ama Google Meet, vitu kama hizo. So unapofanya mkutano na wengine mko live pale kila mmoja anaona mwingine Mnajadiliana vizuri kwa ufasaha na mnapata kuelewana. So smartphone ni nzuri sana kwa sababu inakupea feedback ya haraka Unapo, unapotaka ku, kuongelesha mtu unamwongelesha. Unapotaka kumwona Unamwona, unapotaka kutuma ujumbe mbali kwa njia ya video, unatuma. Kwa njia ya email unafanya nini, unaweza kutumia. Lakini kwa hizo nini, buttons hiyo feature, hizo features haziko. Na hata kama zi, ziko basi huwa mara nyingi hazifanyi kazi. Na hii smartphone imebeba ni nyingi sana. Imebeba aina nyingi sana za programs ambazo unaeza tumia na ambazo zinasaidia. So ni muhimu sana na ninatumia sana ama ninapenda sana kutumia mfumo huu wa Android na ambayo inatumika katika hizi simu za, hizi simu za smartphone Yeah, kuliko zile zingine za mulika mwizi. So, ninapenda sana kutumia smartphone kuliko kabambe. Kwa sababu hata katika kufanya mawasiliano ya SMS ni rahisi sana kufanya nini, kutuma ujumbe ama kuandika ujumbe kwa njia ya kutumia smartphone kuliko kutumia kutumia ya button. Kwa sababu ile keyboard ya button imechanganywa pamoja. Kuna numbers nyingi sana, ama kuna letters nyingi sana ambazo ziko pamoja. Kwa hivyo kitambo upate ile letter ambayo unahitaji basi inachukua muda. Ama hata unaeza ipita na uipite na uipite tena. So ina take long katika kuandika ujumbe. Lakini hizi zingine kila kitu kimegawanywa, kila kitu iko mahali pake, kila namba iko mahali pake. Kila letter iko mahali pake. Hivyo sasa kuandika ujumbe inakua rahisi sana kuliko kutumia simu ya button. Kwa hiyo ningependa sana kutumia hii, napenda sana kutumia Smartphone.

Ee sipendi sana kuzungumzia kuhusu siasa na hii ni kwa sababu siasa huwa mara nyingi katika maisha yangu haijakuwa na umuhimu sana yaa lakini ee sipendi sana ni wakati mwingine nazungumzia wakati mwingine sizungumzi kwa sababu sasa unapata Unazungumzia siasa haya ni maisha ya mtu na wakati Haba pindi tu unapomchagua ama unapomweka katika kazi Basi huwa yeye Anaenda Anaenda kabisa Anasahau ule mwananchi ambaye alimweka katika nafasi ile ya uongozi Yee ni kazi yake ni anajichukulia mali na kutumia tu basi kuangalia aliye fanya nini aliye mchagua Ndiyo maana mimi sasa ninajipata Siko mzuri sana ama sipendi sana kuongelelea siasa Sipendi sana kuongelelea siasa sababu wakati mwingine unapata umepigia mtu siasa nzuri umempea sifa Lakini anaposhika uongozi Basi anasahau ama yale yote uliyokua ukimsifia Hayatimilizi ama anasahau ama hata hakuna hata moja Hata akalolitimiza kwa mwananchi wa kawaida Basi inapofanyika hivyo mara nyingi sasa Unapata mtu anafanya nini Anakuuliza si ulikua unasifia mtu fulani vizuri sahi yuko wapi Unapata hauna jambo la kumjibu sababu gani ulipeana sera zake ambazo Kwa sahi hazionekani ama huyu mtu hazitekelezi So siasa ni mchezo mbaya, siasa ni nzuri, ni nzuri kwa anaye ingia katika uongozi Lakini kwa yule mwananchi wa kawaida basi mara nyingi huwa hana ile fursa ya kuenjoy ama ya kufurahikia ile kura yake ule uchaguzi wake hua haufurahiki Kwa nini yale mambo ambayo alihaidiwa ama alitamani afanyiwe Basi hatimaye yanabaki tu kuwa stori ya inakuwa tu stori na hakuna litakalotimizwa hata moja Basi hii inaudhi sana na unapata mtu huwa anakasirika na hawi na ile mori hata ya kuenda kupiga tena kura wakati mwingine ya so unamtoa katika ile mudi ya kuchagua kiongozi kabisa Ndiyo maana sasa unapata mimi sipendi tu kuongolelea siyasa sababu ya hiyo siasa inaudhi ya inaudhi sana sababu huwezi fanyia mtu kampeni nzuri Umpigie siasa vizuri Lakini baadaye hata ile kukutambua ama ile kutimiza hata nini moja kwa mwananchi hawezi ile inaudhi sana Inavunja moyo sana ambapo sasa hata Mimi binafsi siezi taka kupiga siasa ya kwa sababu inaudhi Inaudhi.

Mimi sipendi sana kufanya kazi nyumbani, kwa sababu moja huwa nyumbani kuna vitu ambavyo huwezi kaa bila kufanya nini, kuvifanya. So, kwa mfano unaweza kuwa unafanya kazi nyumbani Alafu jambo fulani lifanye nini Litokee jamboo hilo likitokea linakuhitaji wewe ulifanye Hautaendelea kufanya kazi bali itabidi ufanye nini, uachane na ile kazi ili uende uangalie ni tukio gani ambalo limetokea Sasa ikiwa hivyo basi, inakuwa kufanya kazi nyumbani ni ngumu ama inachokesha kwa sababu, sasa hautakuwa na ule wakati mzuri wa kuifanya kazi ambayo uko nayo. So, unapata ukiwa mbali na nyumbani, tukio likitokea basi mpaka wakati utaenda nyumbani ama ufanye kupigiwa simu ndiyo uende nyumbani ukafuatilie jambo hilo ambapo sasa hata wewe mwenyewe watu watakupokuwa wanakwambia watakuwa na ile hofu ya kuwa uko wapi, uko kazi. Kwa hivyo, vitu zingine si haraka hawatakwambia, watakuacha kwanza Urudi kutoka nyumbani, urudi kutoka kazini. Na unapofika kwenye nyumbani Basi ndio utaambiwa tukio ambalo limetokea na kama linakuhitaji ulishughulikie, ulishughulikie mara moja. Lakini sasa unapofanya kazi nyumbani Pahali hata watoto watafanya nini, watakusumbua. Mtoto hatakuwa amefanya jambo fulani ama amekosea ukose kumhudumia, ni lazima ufanye nini? Umhudumie. Kuna watoto wengine hata pia kama wewe ni mzazi, hauwezi huwezi ona mtoto wako analia alafu ufanye nini Umwache wakati wewe unafanya nini, Kwa sababu wewe unafanya Unafanya kazi. So, kufanya kazi nyumbani, huwa ni challenge. Ni challenge sana. Na haikupei muda mzuri wa kufanya kazi. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana. Na mara nyingi ukifanya kazi nyumbani basi utapata kuna hiyo changamoto ya kutomaliza kazi, yeah, kwa sababu ya matokea ambayo yameweza kutokea. Hiyo ni sababu ya kwa nini sipendelei kufanya kazi nikiwa nyumbani Sasa hiyo ndiyo sababu.

Ninapenda sana kucheza michezo ya hubao michezo ya ubao huwa ninapenda sana na hili baadhi ya michezo ya ubao ambayo napenda sana kucheza yule michezo wa Check ama checkers ama draft na chess Hii ni michezo ya ubao ambayo nimeipenda sana na mchezo hii ya ubao basi huwa inasaidia sana katika kukuza kile kinini cha kufikiria Kwa sababu sasa unapo unapo cheza huo mchezo inastahili ukue na umakini sana katika kufanya nini katika kufanya ule uamuzi wa kucheza So ina kufanya ukue na umakini wa hali ya juu Ndiposa sasa huwa napenda sana kucheza hii michezo. Inaimarisha akili, inafungua akili, inafanya akili iwe ina uwezo wa kutatua shida haraka Kwa sababu sasa huwa ukichelewa sana katika kumake step kwa huu mchezo wa ubao Mara nyingi huwa una unaeza unaeza fanyiwa fine pia ama mwezako acheze nawe ufanye nini uwache bila kucheza So inaitajika uwe na uwezo wakufikiria haraka na chakufanya next so ni muhimu sana ni vizuri sana kucheza minizo hizi za ubao na ninapokosa bazi watu wakucheza nao hio mchezo mara nyingi huwa ninatumia simu ni natumia hizi applications ambazo ziko kwa simu Ili nicheze mchezo huu wa ubao wa ninaconnect online na wenzangu ama nina cheza offline baina yangu na computer basi hapa unapata kuna challenge na jinsi unapovyo patana na watu tofautofauti ambao wakona uzuefu huwa mchezo unakua mgumu nawe Si mchezo unakua mgumu Nawewe nawe unaweza kufikiria sana Unaweza kupanua mawazo yako sana na ile ile njia ya kutatua matatizo nayo inafanya nini unapata akili inachangamka na unaimarika sana katika kumake decision so ninapokosa mtu wa kucheza naye katika vile vikao vyetu ambavyo tunacheza hizi nini mchezo ya ubao huwa mara nyingi ninaingia kwa simu na ninacheza kutumia hizi applications zenye niko nazo kwa simu sa ninapocheza hapo ninajipata tu niko sawasawa na kama yule mwenye anacheza na ile mchezo halisi wa ubao kwa sababu sasa nikipata kwa mfano nikiconnect na na watu online nikifanya nikicheza online uwa nina Nina jikonekti na watu tofauti tofauti wenye uzoefu so wanakupea challenge naeza jidhani wewe unaweza upatane na mwenzako mwenye uzoefu zaidi na akushinde na unaposhindwa basi hatimaye utapata hukua, kuna challenge, ya na, utaweza ku kujifunza zaidi yeah, najifunza zaidi, kupitia, kucheza na watu tofauti tafauti So, na basi unapo cheza na watu tofauti tofauti, unapokuja sasa katika ile uhalisia ama lile nini uba mchezo wa bawa uhalisia sasa we baina ya we na wezako, unapata uko na uwezo, wa kuwapiku ama kuwashinda.